Malengo niliyo nayo kwa kazi yangu ni kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu kila siku. Ili niwe mtalamu bora zaidi katika eneo langu natamani kufanya kazi kwa bidii kutoa matokeo mazuri na kuwa mtu anayeaminika kazini. Pia nina lengo la kupanda ngazi kimaendeleo kupata nafasi zenye majukumu makubwa zaidi na kuchangia mawazo yanayo saidia kuboresha utendaji wa taasisi au kampuni ninayofanyia kazi.

Ninapenda chakula chenye latha ya kati hadi kidogo kali, ambacho kina mchanga nyiko mzuri wa viungo lakini kisichozidi sana. Napendelea chakula chenye harufu mzuri na latha ya asili, kama vile vyakula vilivyo pikuwa kwa viungo vya kienyeji, unavyotowa latha tamu na kufutia. Pia napenda chakula chenye ladha ya chumvi na ya tamu kidogo, hasa pale vyakulavi navyo kuwavi mepikwa kwa usawa na kwa umakini.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, ninajitaidi kwanza, kusikiliza mawazo na maoni ya kila mtu, kwa makini. Kwa sababu naamini kila mtu, anamchango wa kipekee. Na hakikisha mawasiliano yangu yako wazi na ya heshma. Ili kila mmoja ajisikie kuthaminiwa. Pia, napenda kugawa majukumu kwa usawa. Kulingana na uwezo wa kila mshirika. Ili kazi ifanyike kwa ufanisi.

Kushugulikia udhaifu wangu kazini, kwanza ninajitambua na kukubali badala ya kuficha. Najitahidi kwelewa ni maenewo gani nahitaji kuboresha, hili nisimamie vizuri zaidi. Bada ya hapo, nafuata njia ya kujifunza na kuboresha kama kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu au wasimamizi kushiriki mafunzo au kujifunza kupitia udaifu wa kila siku.

Miongoni mwa mafanikio nilio pata kazini ni kweza kutimiza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora. Jambo lilo nifanya nijengwe imani na wasimamizi pamoja na wenzangu. Nimefanikiwa pia kuboresha ushirikiano watimu, kwa kushirikiana vizuri na wengine na kusaidia pale inapoitajika. Hali iliyo saidia kazi kufanyika kwa ufanisi zaidi. Pia nimepata mafanikio katika kujifunza ujuzi mpya kazini ambapo umenisaidia kufanya kazi kwa uhakika zaidi na kupunguza makosa. Kupitia juhudi na kujituma nimeweza kupokea pongezi au kutambuliwa kwa kazi nzuri niliyofanya. Jambo ambalo linanipa motisha kwa kuendelea kujiboresha.

Mmoja wa wachezaji ninaowapenda sana ni Cristiano Ronaldo. Napenda sababu ya umeaji wake mkubwa nidhamu na juhudi zake bila kuchoka. Hata pale anapokutana na changamoto. Anaendelea kufanya kazi kwa bidii, kujiboresha na kushirikiana na wenzake ili timu ifanikishe. Zaidi ya hapo, napenda jinsi anavyo onyesha uheshima wa moyo na ushindani wa heshima. Jambo linalosababisha watu wengi kumheshimu na kumfuata kama mfano mzuri.

Kila jioni kabla ya kulala nina utaratibu mdogo wa kujianda na kupumzika. Kwanza napanga mambo ya siku inayofwata, kuangalia majukumu yangu na kuhakikisha kila kitu muhimu kimekamilika. Baada ya hapo mara nyingi hufanya usafi binafsi. Kama kuosha uso, kuoga na kuandaa nguo au vitu vinavyohitajika kesho. Pia napenda kuchukua muda kidogo kupumzika au kusoma kama kitabu au habari ndogo. Kwani kunanisaidia akili yangu kutulia baada ya shughuli nyingi za siku.

Ninapenda kuwa mahali penye utulivu na usalama, ambapo naweza kujisikia huru na mwenye ya amani, napendelea maeneo we ya sio na kelele nyingi, yenye mipangilio mzuri, na nayo ni panafasi ya kufikiri na kupumzika. Pia napenda mahali penye mazingira safi na mandhari ya kuvutia, kama maeneo ya kijani. Karibu na asili, au sehemu zenye hewa safi.

Kila jioni, ninakua na utaratibu mdogo, unaonisaidia katika mpangilio, na kujiandaa kwa usingizi mzuri, kwanza napanga mambo ya siku na yofuata, na kuhakikisha kazi zote muhimu zimetimizwa. Baada ya hapo mara nyingi, ufanya usafi binafsi, kama kuosha usu, kuoga, na kuanda nguo, au vitu vinavyo hitajika kesho, kisha napenda kutumia mdua kupumzika, au kufikiria kusoma kitabu, kufuatilia habari, au hata kufikiri matukio ya siku hiyo. Wakati mwingine napenda pia kuandika mawazo au malengo yangu ili kondoa stress na kwanza usingizi kwa utulivu. Mwisho ni nahakikisha kuwa nimepomzika vizuri na kuwa tayari kwa siku inayofata. Kwa kutumia mda huo kutulia akili na kimwili, utaratibu huo unanisaidia kulala kwa utulivu kuwa na mpangilo maisha na kwanza siku mpya kwa mtazamo chanya.

Ndiyo, ninajitahidi kugawa taka zangu, ili kusaidia mazingira na kua kikisha vitu vinaweweza kurudia vinarudiwa au kutumika upya. Kwa kawaida, natengenisha plastiki, karatasi, chupa za glasi na ataka nyingine zinazo weza kuoza. Hii unisaidia tu kupunguza uchafu, bali pia kunisaidia kuwa na tabia bora na usafi na kuheshimu mazingira. Pia mara nyingi na piga taka kubwa kama chakula, kilicho baki au mabaki ya bustani kwa njia inayofa. Kama kutumia kwenye mbolea au kwenye shamba la miti, kwa kile kugawa taka ni tabia ndogo lakini yenye maana kubwa. Kwa ni inasaidia kulinda mazingira, kukuza ustawi wa jamii na kukua mfano mzuri kwa wengine.

Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu, napenda kufikiria njia mpya kufanya mambo, kutatua matatizo kwa mbinu tofauti, kuleta mawazo mapya katika kazi au masomo yangu, ubunifu wangu hujitokeza pale ninapopanga kazi, ninaposhirikiana na wengine, au ninapokutana na changamoto zinazohitaji mawazo ya kipekee, pia napenda kujifunza kutoka kwa watu wengine na mazingira yanayonizunguka kwa sababu hunisaidia kupanua fikira zangu au kuboresha ubunifu wangu.

Katika majira, napenda vuli. Napenda vuli kwa sababu mvua za vuli huwa za kiasi kinachofaa. Si nyingi sana kama kiangazi na si chungu sana kama za masika. Vuli hufanya mazingira kuwa ya kijani, safi na yenye uhai. Jambo linalonipa furaha na utulivu wa moyo. Zaidi ya hayo, vuli hunifanya niwe na hamasa ya kutembea nje, kufanya kazi za shamba au shughuli za nje. Na kufurahia asili. Kwa kweli, vuli ni kipindi kinachopendelea kwa sababu kinanirusu kupumzika. Kufurahia hali ya hewa na kuwa na motisha wa kufanya shughuli zangu.

Ninajihisi kwa mchanganyiko wa hisia kusu tathmini za kazi. Kwanza napokea tathmini kama fursa ya kujifunza na kujiboresha. Nikipokea maoni chanya, ninajisikia furaha, kuridhika na motisha ya kuendelea kufanya kazi vizuri zaidi. Nikipokea maoni ya kuboresha, ninajisikia changamoto na kujitahidi zaidi. Lakini pia ninaona fursa ya kuangalia udhaifu wangu na kuboresha ujuzi na utendaji wangu.

Mwandishi wa vitabu ni ninayempenda sana, ni chunua achebe. Kwa sababu kazi zake, zinaonyesha utamaduni, historia na maisha halisi ya jamii ya kiafrika. Kwa njia yenye nguvu na ya kuhamasisha. Napenda jinsi anavyoweza kuunda hadithi zenye maana, wahusika wakweli, na mafunzo ya maisha kupitia riwaya zake. Pia napenda waandishi wengine, kama ngugi wa thiong'o, kwani wanazungumzia maswala ya jamii, elimu na historia ya Afrika, kwa ufasaha mkubwa. Kusoma vitabu vyao, kunanisaidia kuelewa dunia, kufikiria kwa kina na kujifunza maadili ya maisha.

Juisi ya matunda nayoipenda zaidi ni juisi ya embe. Embe lina ladha tamu ya asili. Hunifanya nijizikie nikiwa na nguvu na pia ina virutubisho vingi kama vitamin A na C. Nikipata juisi ya embe ilio fresh na baridi huniburudisha sana hasa wakati wa jua kali. Pia napenda mchanganyiko wa embe na chungwa kwa sababu unaleta ladha tamu na chachu kwa wakati mmoja na ni nzuri kwa afya.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini, mara nyingi ni kusimamia muda na vipaumbele, haswa wakati majukumu ni mengi na ya dharura, zote zinataka kutimizwa kwa wakati mmoja, hii inaweza kusababisha msongo wa mawazo au kuchanganyikiwa, pia mawasiliano yasio ya umoja kwa umoja au upungufu wa taarifa, mara nyingi usababisha kutoelewana au kufanya kazi ikirudiwa. Kwa upande mwingine, changamoto hizi unifundisha uvumilivu, kupanga kwa uwadilifu na kutafuta suluhisho kwa usahihi. Hi unifanya kazi iwe changmoto ya kujifunza asiwe tu mzigo.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Naweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja, na kuchagua bidhaa kwa utulivu bila haraka. Hata hivyo, kuwa makini, napenda kuhakikisha muuzaji ni wakuaminika, na bidhaa inaubora mzuri. Ninapo fanikiwa kupata kitu kizuri kwa bei nzuri, hunipa furaha na kuridhika, hasa nikijua nimefanya uamuzi mzuri.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli, uongeza urembo na kujiamini, hata kama mavazi ni rahisi, napenda zaidi vipuli vidogo na vya kawaida, kwa matumizi ya kila siku, na wakati wa hafla maalum, naweza kuchagua vipuli vya kuvutia zaidi na vinavyotokeza. Kwangu vipuli si mapambo tu, bali ni njia kuonyesha mtindo na hisia za siku hiyo.

Kwanza kabisa, ningemshauri mtu anayeanza kazi, kujua thamani ya subira na uvumilivu. Kila kitu kinachohitajika kuelewa na kujifunza, kitachukua muda na kushindwa au kuchanganyikiwa mwanzoni, ni sehemu ya kujifunza. Pili, kujenga mawasiliano mazuri na wenzako ni muhimu sana. Kuuuliza maswali, kusikiliza kwa makini, na kushirikiana husaidia kujenga mazingira mazuri ya kazi, na kuongeza ufanisi. Tatu, ningesema panga muda wako vizuri. Weka vipaumbele na ujisikie zaidi ya uwezo wako mwanzoni. Hatua ndogo zinazofanywa kwa makini zinajenga msingi wa mafanikio makubwa badaye na mwisho furahia kila hatua ya kujifunza. Kazi na zaidi ya malipo. Ni nafasi ya kukua kupata ujuzi na kujenga tabia nzuri ya maisha.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya. Hunivutia kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza njia bora na rahisi ya kufanya mambo. Iwe ni kazini, masomoni au katika maisha ya kila siku. Kujaribu teknolojia mpya hunifanya nijisikie niko na hatua moja mbele. Inanichochea ubunifu na hunisaidia kuboresha ufanisi wangu. Hata hivyo, huwa napenda kwanza taratibu, kuelewa kwanza kabla kuitegemea kabisa.

Napenda kusafiri nikitumia GPS kwa sababu ni rahisi na hunisaidia kufika haraka bila kupotea. Hasa ni napo kwenda sehemu mpya hunipa uhakika na hunisaidia kubadilika haraka nikikosa njia. Hata hivyo ramani za kawaida pia na zithamini. Hasa kwa safari za pole pole au za kujifunza maeneo hunipa picha pana ya eneo na hunifanya nijisikie kama ninachunguza kwa makini zaidi.

Mafanikio ninayoyathamini kazini ni kuweza kukamilisha kazi ngumu au changamoto bila msaada mkubwa. Huku nikihifadhi ubora na wakati hii hunipa hisia ya kuridhika na kujitegemea na kunitibitishia kuwa juhudi zangu zina matokeo. Pia napenda mafanikio ya kujenga uhusiano mzuri na wenzangu na kushirikiana kwa ufanisi kwa sababu si kazi tu inafanikishwa bali mazingira mazuri ya kazi huongeza kuridhika na motisha.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana. Tunapokaa pamoja tukizungumza, tukicheka au kushirikiana chakula. Nahisi ukaribu na upendo unaonipa nguvu ya ndani. Pia napenda kufanya shughuli ndogondogo pamoja kama kutembea kutazama televisheni au kusaidiana kazi za nyumbani. Muda huo hunikumbusha umuhimu wa mshikamano na kunifanya nijisikie salama kudhaminiwa na nikiwa nyumbani kweli.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ambaye nimejenga naye uaminifu wa kweli. Tulikutana shuleni tulipokuwa tukifanya kazi ya kikundi. Mwanzoni ilikuwa mazungumzo ya kawaida tu. Lakini kadri tulivyoendelea kushirikiana. Tukaanza kuelewana na kuaminiana zaidi. Mambo tunayopenda kufanya pamoja ni kuongea kwa uwazi, kushirikiana mawazo, kucheka hata mambo madogo na kusaidiana wakati mmoja wetu ana changamoto. Wakati mwingine tunatembea tu au kukaa kimya, lakini hata huo ukimya, unajaa uelewano. Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni kwamba anasikiliza bila kuhukumu. Yuko karibu wakati wa furaha na huzuni na kunikumbusha kuwa niko sawa hata ninapo jisikia dhaifu. Urafiki yetu haujengwi juu ya faida bali heshima uaminifu na ukweli.

Kushirikiana na timu mimi hufanya mambo kadhaa muhimu. Kushirikia mawazo na mapendekezo ili timu ipate suluhisho bora au njia ya kufanikisha kazi. Kutekeleza majukumu yangu kwa uajibikaji, kuhakikisha kila sehemu ya kazi inakamilika kama ilivyopangwa. Kusaidiana na wenzangu pale wanapohitaji msaada. Kueleza mambo au kushugulikia changamoto ndogo. Kusikiliza kwa makini maoni ya wengine ili kila mtu ajisikie ameheshimiwa na kuunganishwa kwenye kazi. Kwa kifupi, kushirikiana na timu ni kuunganisha nguvu, mawazo na juhudi.

Ndiyo napenda kwenda pwani pwani hunipa utulivu wa akili na furaha hasa nikisikiliza sauti ya mawimbi na kuhisi upepo wa bahari utembea ufukuwemi kuona maji ya kegonga mchanga na kutazama machweo ya ajua unifanya nijisikie huru na nikiwa karibu na asali pia napenda pwani kwa sababu ni mahali pazuri pa kupumzika kutafakari na kujiondoa kwenye pilka pilka za kila siku.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia tulivu lakini yenye furaha. Mara nyingi huanza kwa kutafakari mwaka iliyopita. Kuandika malengo mapya na kushukuru mambo mazuri yaliotokea. Baadae napenda kukaa na familia au marafiki. Tukila chakula kizuri, kucheka na kushirikiana nyakati za furaha. Baadhi ya watu upiga majonzi au kuangalia michezo ya televishoni. Lakini mimi huitaji tu hisia ya pamoja utulivu na matumaini ya mwaka mpya.

Ndiyo napenda kucheza ngoma kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na mwenye nguvu. Hasa ninapofwata mziki ninaopenda kwanjia nzuri na kuachilia msongo wa mawazo kujieleza na kufurahia wakati bila kujali sana kama hatua nikamilifu pia napenda ngoma kwa sababu huniunganisha mwili, hisia na mziki. Na hunipa tabasamu na hali nzuri ya moyo.

Ndio nimewai kufanya yoga nilianza kufanya yoga ili kupumzika na kuimarisha mwili pamoja na akili hasa wakati nilihisi msongo wa mawazo na uchovu wa kazi. Napenda yoga kwa sababu hunisaidia kulegeza misuli kupanua mwili na pia kunituliza kisaikolojia baada ya kufanya yoga najihisi mtulivu mlegevu na nikiwa na umakini zaidi. Ikiniimarishia kuwa si tu mwili bali pia akili.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa msingi wa kujifunza na kuimarisha ujuzi wangu. Hata kama maoni ni makali au yanapendekeza kubadilisha jambo. Najaribu kusikiliza kwa makini bila kuhisi kiburi. Mara nyingi napenda kuhojiana ili kuelewa zaidi kilichokusudiwa na maoni hayo. Kisha kuchukua yale yanayoweza kunisaidia kuboresha kazi au tabia yangu.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupumzika kwa njia ndogo ndogo, zinazo ongeza nishati na utulivu, kwa mfano, kutembea kidogo ndani au nje ya ofisi, ili kuwachilia msongo wa mawazo, kunywa maji, huku nikipumzika kidogo na kuzungumza na wenzangu, kupumua kwa utulivu, au kufanya mazoezi madogo ya kunyoosha mwili, mara nyingi baada ya mapumziko haya najihisi mtulivu, mlegevu na tayari kuendelea na kazi kwa ufanisi zaidi.

Ningependa kuitembelea uingereza United Kingdom. Nchi hii inavutia kwa sababu inahistoria ndefu utamaduniuliyo changanyikana na maendeleo makubwa katika elimu sheria na teknolojia. Pia ni nchi yenye mchanganyiko watamaduni kutoka sehemumbali mbali za dunia jambo linayo ifanya iwe ya kipekee sana. Nikifikiria huko ningependa kuona jiji la London hasa maeneo ya kihistoria kama Big Ben, Palace na British Museum. Ningependa pia kutembelea vyuo vikuu maarufu kama Oxford na Cambridge ili kuona mazingira ya masomo na historia ya elimu ya juu. Zaidi ya hayo, ningependa kuona maisha ya kila siku ya watu. Mfumowa usafiri wa umma na jinsi wanavyo hifadhita maduni zao huku wakikumbatia maendeleo ya kisasa ninapo fikiria kuhusu safari hii na hisi msisimko wa matumaini. Safari hii inanifanya nihisi kama ni fursa ya kujifunza mambo mapya. Kupanua mtazamo wangu wa dunia kujiongezea uzoefu wa maisha, pia nahisi hamasa, ya kujidhibitishia na kujijenga, mstakabali bora kupita maarifa na uzoefu ni nao upata.

Mara nyingi, natumia programu zinazo nirahisishia, maisha na kunifanya nifikie malengo yangu haraka. Baadhi zile ninazo zitumia, mara nyingi ni, ya kwanza ni programu za mawasiliano, kama WhatsApp, Telegram, Gmail, kwa mawasiliano ya kila siku, na rafiki, familia au kazi. Ya pili ni programu ya mitandao ya kijamii, kama Instagram na Twitter, kwa kushiriki mawazo kupata habari, na kufuatilia mitendo au mambo ya kima taifa. Ya tatu ni programu ya kazi na elimu, Microsoft Word, Google Docs, Notion na Google Drive. Kukupanga kazi, kuandika ripoti na kuhifadhi nyaraka ya muhimu. Ya nne ni programu ya usafiri na ramani kama Google Map, Transit App na kupanga safari ya kuelewa njia. Za kwenda sehemu tofauti. Ya mwisho ni programu ya kifedha kama M-Pesa na Bank Apps kukufuatilia na kufanya malipo haraka. Kila moja ya programu hizi inanisaidia kuwa na mpangilio mzuri, kuungana na wengine na kupata burudani.

Ndiyo, napiga kura. Kupiga kura kwangu, kunanisaidia kushiriki katika uongozi wa nchi yangu na kuhakisha kwamba maoni yangu ya naesabiwa. Napenda isia ya kuwa sehemu ya mchakato, unawathiri maisha kila siku ya watu na isia ya kuajibika kwa jamii yangu. Kupiga kura kuna nifanya, nijisikie mwenye sauti, muhimu na mwenye mchango katika maendelo ya nchi. Ni kama njia kuonyesha imani yangu katika viongozi na sera zinazo lenga ustawi wa nchi.

Napenda kuenda madukani asubuhi au mchana mapema. Wakati huo, kuna utulivu madukani hayajajaa watu wengi na nina nafasi ya kuchagua vitu vizuri bila haraka. Pia wauzaji huwa bado na nguvu na hudumu ikawa nzuri zaidi. Wakati mwengine naenda mwisho wa wiki, hasa kama ninanunua vitu vingi au ninaenda na rafiki. Lakini kwa ujumla, napendelea kuepuka jioni sana kwa sababu huwa na msongamano na uchofu wa siku nzima.

Ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha enye mana na mchango chanya kwa wengine. Ningependa kufikiria mafanikiwo ambayo hayawezi. Tukujijenga binafsi, bali pia kuenua watu walioko karibu nami. Asa kupitia elimarifa na huduma kwa jami. Naota kuwa na utulivu wa maisha. Kazi ninaependa na uwezo kusaidia familia na jami yangu. Pia ningependa kusafiri, kujifunza tamaduni tofauti. Na kupanua mitazamu wangu kwa dunia ili niyelewe vizuri watu na changamoto zao.

Ninapenda sanaa ya kuchora na uchora jiwa picha. Sanahiya sanaa inanivutia kwa sababu inaeleza hisia bila maneno. Rangi mistari na mwanga vinaweza kusema mengi kuhusu furaha huzuni au matumaini. Napenda pia sanaa ya muziki hasa muziki wataratibu na wenye ujumbe mzuri. Muziki hunisaidia kupu mzika, kutafakari na wakati mwingine kunipa nguvu ya kuendelea.

Ninauhusiano mzuri na wa karibu sana na wazee wangu, nawaheshimu na kuwathamini kwa sababu wao ni chanzo cha hekima, historia ya familia na maadili niliolelewa nayo. Napenda kuwasikiliza wanapo ni simulia hadithi za zamani na kunishauri kuhusu maisha kwa sababu mara nyingi, maneno yao hubeba uzoefo na ukweli. Ninajitahidi kuwasiliana nao mara kwa mara. Iwe ni kwa kuwatembelea kuwapigia simu au kuwasaidia inapo wezekana. Ninahisi kuwajali wazee ni wajibu wa kibinadamu na pia ishara ya upendo na shukrani kwa yote waliofanya.